Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kitaifa na kimataifa. Kwa mfano naangalia habari za siasa, michezo, teknolojia na pia mambo ya burudani kutoka duniani. Hii inanisaidia kubaki ya updated, kuelewa trends na pia kujua kinachoendelea kwa nchi yangu na ulimwenguni kwa ujumla. Mara nyingine napenda kuangalia live streams au highlights, maana inanisaidia kujua kila kitu kwa haraka bila kusoma kila taarifa. Pia kufuata matukio haya, kunanifanya nijisikie connected na dunia nzima na kunisaidia kuzungumuza na watu wengine kwa knowledge.